Napenda mkate wa kampuni ya Superloaf. Naeza kupenda mkate huu kwa kuwa ni ina wepesi na ina unyevu pia ijaeza kukauka. Na pia inakiwango cha sukari na chumvi ambacho ni cha wastani. Na pia latha yake ni tamu zaidi mkate hii inanukia na ina latha tamu.

Napendelea chakula chenye ladha ya viungo vya wastani, viungo visieze kuwa vingi zaidi, ikiwa ni chumvi iweze kuwa ya wastani, vitunguu vya wastani, nyanya vya wastani, dania wastani pia, kiungo kisiweze chochote kuwa mingi au kidogo, iwe ni ya wastani pia. Pia napendelea chakula ambacho ni tamu chachu, sio tamu pekee na sio chachu peke iwe na utamu na pia iwe na uchachu chakula hicho kinaleta ladha zuri sana ya kupendeza pia napendelea chakula chenye napendelea chakula kitamu wakati mwingine chenye sukari kwa wingi kidogo kama vile keki.